Wakati ambapo huwa napumzika mchana nikiwa nyumbani naeza tazama filamu yangu ambao naipenda. Kama vile filamu ya kuchekesha. Huwa na chukua mda wangu kuitazama manake inanipea. Wakati mzuri sana ya kutazama hizo vitu na kufurahia. Nyingine huwa napiga simu na pigia marafiki zangu ambao wako nchi za mbali. Tunapata kuongea kujuliana hali pia napigia wazazi wangu wakiwa pale nyumbani tunapata kujulia na hali kusikiza jinsi ambavyo wana kaa pale nyumbani hivo ndivo mimi hutumia wakati wangu wakati ambapo napumzika pale nyumbani.

Wakati ambapo kuna mvua, huwa najipanga kulima. Sana sana mimi hulima mahindi na maharage, nalima mboga, nalima nyanya, vile vitu ambavyo tunakulanga kila siku kwenye maisha. Napenda kulima sana kwa sababu ninapolima, huwa natoa msongo wa mawazo, huwa na nikiona mimea yangu ikikuwa huwa najisikia vizuri, na ninapanda maanake, tunafaa kupata chakula, tunafaa kukula, siku ya mwisho, na ninapopanda najihisi vizuri maanake, nitakuwa nimetoa bajeti ya kununua chakula. Sana sana mimi hupalilia alafu naita watoto wangu waje wakanisaidie kupanda Hivyo basi inakua vyema sana na pia watoto wanajifunza imambo ya kulima na kupanda kama vile tu mimi nijifunza kutoka kwa wazazi wangu Kwa sasa hivi nimepanda mboga kwenye shamba yangu niko na kabeji, niko na sukuma na niko na nyanya na pia kitunguu huwa nanyunyuzia maji wakati wa asubuhi na wakati wa jioni kila siku. Ndiyo maana huwa inanawiri vizuri. Na sasa hivi nyanyangu imetoshea kuvunwa na nimepanga nitavuna wiki ijayo nikiwa na familia yangu. Ndiyo pia watoto wajue jinsi ya kuvuna na hivi watakua wamejua kulima, kupanda na kisha kuvuna.

Nywele zangu kwa wakati huu ni mezilea kwa miezi miwili na uwa nalea nywele angu wa miezi miwili kisha nakata nalea tena miezi miwili kisha nakata Napenda sana kunyoa nywele manake inarahisisha kazi zangu za kawaida na kwa mfano, sinanga wakati wa kuenda kukaa pale kwenye salon, kusukwa. Hivyo basi naonelea nikinyoa nywele yangu. Itakua vizuri sana maanake, itakua nimepata wakati mwafaka ya kufanya kazi zingine. Aya pili, wakati ya mpapo unanyo nyule yangu, marafiki zangu uniambia na kaa vizuri sana. Nibaki nikiwa nimenyoa nywele, hivyo basi imenitia moyo, niweze nikanyoa kila siku. Tangu ninyoe nyweli yangu, imeleta usafi mwingi manake, wakati ambapo mtu wanasuka nyweli, hakuna wakati wakuosha. So hivyo basi tangu nikanyoe, imebadili maisha yangu manake, wakati nauga nauka adi kwenye kichwa, na nilatoka nikiwa sambamba kabisa nikiwa vizuri na inanipende za kunyoa.

Ningependa kutembea mji wa Australia Manaake nimepata habari ya kwamba pale Australia kuna kuna vitu vingi ambavo ni vizuri vya kupendeza na pia kuna kazi nyingi ambayo mtu anaezatembea pale akafanya akaweza kufanikiwa Nina marafiki ambao wametembea pale na wanafanya kazi pale, wanaishi pale na ukiangalia vizuri maisha yao yanapendeza makazi zao ni mzuri, wanalipwa vizuri na pia wamepeleka madada zao na madugu zao pale Hivyo basi naipenda sana ningeweza kutembea pale nione kama naezapata pia na mimi kitu cha kufanya pale niweze kutafutia familia yangu, mandugu zangu na pia majirani ambao wananitegemea.

Mara kwa mara huwa natumia simu yangu ya mkono kuwasiliana na watu. Manake wakati ambapo unatumia huu mfumo wa teknolojia ya kupigia watu simu, inaweza kuwa kutumia video ama kuongea bila video imekuwa ni nzuri na ni rahisi sana. Wezi tumia pesa nyingi wakati ambapo unapigia simu. Pia tena hakuna nafasi mingi ya kupoteza manake kupiga simu inawezachukua dakika chache na unaweza eleza watu ama uwasiliane nao kwa haraka haraka. Kitambo hivi watu walikuwa wanatumia baru wa pepe kuwasiliana na watu ambao wako mbali na ilikuwa vigumu sana. Na ujumbe ingefika pale kwa muda wa wiki mzima, ambao ungechelewa, lakini sasa hivi kuwasiliana na kutumia simu inafanya vitu iwe haraka, na unaweza pia kutotumia pesa mingi wakati ambapo unaeleza.

Mji ambapo nimezaliwa, ni mji mzuri sana, ni mahali ambapo kuna joto jingi, na pia kuna wanyama kadha kama vile nyoka, kuna mze kobe, watu sana sana husafiri pale kutazama kobe, kutazama nyoka ya aina tofauti tofauti, pia pale kuna equator line ambayo inagawa, inaonyesha katikati ya mji pia watu wanakuja pale kuona kutazama vitu zinazopendeza mji wangu ni nzuri sana nikiwa utotoni tuliko tunatembea kutafuta kobe tunawaleta, tunonyesha wazungu wanatupea pesa nimependa kuishi huko sana na wakati ambapo ninanafasi, huwa narudi pale kusalimia wazazi ni mji mzuri sana na inapendeza.

Mahusiano pale kazini tunajenga wakati ambapo tunashirikiana Kwa mfano wakati ambapo tunabadilishana mawazo Tunaeza kujenga mahusiano mzuri Pia wakati ambapo tunafanya kazi pamoja kwa kushirikiana Kuelezana jinzi ambavyo kazi inafaa kufanyika.

Wakati ambapo kuna jua kali napenda kutembea na mwavuli wangu au kofia yangu manake miale za jua ni atari sana kwenye ngozi yangu Napenda kuogelea aswa kuenda kuogelea na familia yangu watoto wangu manake wakati ambapo kuna jua mingi mtu anapoogelea anajihisi vizuri.

Naam mimi napenda kuenda bahari haswa wakati wa likizo au huwa natembea pale na familia yangu au na marafiki zangu bahari kama vile ya pwani ni nzuri sana ina manthari nzuri kuna hewa safi Kuna mchanga ambayo inatoka baharini ambayo ni mzuri watu hujipaka wakati wanapiga picha sehemu pale panakaa pazuri Kuna hewa safi ambayo inatoka baharini na inapendeza sana Wakati ambapo unatembelea baharini Kuna vitu vingi kama vile samaki Wakati ambapo unatembea pale unaweza kula samaki ya hali tofauti.